Jinsi ninavyo wasiliana na wafanyi kazi wenzangu. Kwa kawaida, ninapendelea mawasiliano ya moja kwa moja na ya kibinafsi. Hii inaweza kufanyika kupitia mikutano ya kila siku ofisini, ambapo tunaweza kubadilishiana mawazo ama kubadilishana mawazo kufanya majadiliano ya haraka au kutoa taarifa muhimu. Mawasiliano haya ya uso kwa uso yana faida kubwa kwa kuwa yanawezesha mabadilishano ya wazi na haraka na husaidia kuimarisha uhusiano wetu kama timu kwenye ofisi.

Tuseme wakati kuna jua mingi ama tu vile vile tuseme wakati wa majira ama wakati wa joto napenda sana kuogelea juu ya joto mingi. Baada ya kutoa jasho napenda kuogelea ili nitoe jasho mwilini. Ama tuseme asubuhi kabisa nafanya mazoezi ya nje kama kukimbia asubui na kukula chakula baridi kama matunda au saladi. Pia mimi hupenda kusoma kitabu chini ya mti au kutumia fursa hiyo kwa matembezi kwenye maeneo ya kivuli maeneo yialiyotulia.